Kwa siku muda wangu mtandaoni unaeza kugawanyika hivi saa mbili au tatu kujifunza na kusoma taarifa mpya na saa mbili kuenda hadi saa tatu kusaidia watu jibu maswali au kutoa ushauri na sa moja kuenda hadi saa mbili kuwasiliana na kushirikiana kwenye mjadiliano tofauti Kwa jumla inaweka kama saa sita tu kwa hadi kwa saa nane Kwa siku, muda huu na unaotofautiana kulingana na maitaji ya siku Kuna siku ni zaidi, nyingine ni kidogo.

Ninawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia kadhaa. Kulingana na hali ya kazi mazungumzo ya ana kwa ana, mambo ya haraka au yanayohitaji ufafanuzi wa moja kwa moja Pili ni kutumia simu au ujumbe mfupi kwa mawasiliano haraka Kuna barua pepe kwa taarifa rasmi Tukiangalia mikutano ya mtandaoni kama zoom kwa kupanga na kujadiliana miradi vikundi vya kazi katika whatsapp kwa kushirikiana kila siku.

Ninapokutana na kosa kazini mimi hufanya hivi. Nakubali mapema bila kuficha natafuta chanzo cha kosa hili kuwelewa kilicho sababisha Narakebisha haraka kadri inayo wezekana nawasiliana na wanzangu na au msimamizi ikiwa linathiri wengine Najifunza kutokana na kosa hili isijurudie kadhaa wa kadhaa.

Kwa kawaida naangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku kama mara tatu hadi tano asubuhi kuangalia ujumbe mpya mchana kufuatilia majibu na jioni kuhakikisha hakuna iliyosahaulika kwa sababu utapata kuna ujumbe wa haraka ambao unawezapata katika barua pepe.

Tukiangalia katika dini kuna mambo muhimu kama vile upendo na huruma kwa wengine haki na uwadhilifu kwa matendo na amani na msamaha pia uwaminifu na madili mema kumsaidia mwenye huitaji mambo haya hupatikana karibu katika dini zote na husaidia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima.

Ndiyo kusaidia watu ni kujifunza katika masomo luga au juzi kutoa shauri na muungozo bila malipu kusaidia kutatuwa changamoto za kila siku kwa masisha mahadili mema na mshikamano Kwa watu wengine kwa kazi ya kujitolea kusaidia kujenga uruma kuimarisha jamii na kupata kuridhi binafsi.

Ningependelea kuvaa t-shati kwa sababu ni rahisi na huru wa kuvaa inafaa kwa hali ya hewa ya joto na ni nzuri kwa starehe na shughuli za kila siku. Lakini kwa kazi muhimu, shati ningelivalia ili nionekane hadhifu zaidi ndio ili nipate kuvutia.

Wakati umeme unapokatika ningefanya mambo kama haya, kutumia simu, kusoma ama kusikiliza muziki, pili ni kusoma kitabu, na tatu ni kuzungumza na familia au rafiki. Kutumia mshuma ya dharura kisha kupumzika, kufikiria na kupanga mambu yangu kimya kimya, kama ni usiku nalala mapema.

Ndiyo napenda kuendesha baskeli sana kwa sababu hii ni mazoezi mazuri ya mwili na husaidia kupumua hewa safi na kupunguza msongo wa mawazo ni nafuu na rafiki wa kwa mazenjira Pia inatoa furaha na uhuru hasa barabarani ama ukienda mahali wazi, ningependa zaidi kuendesha baiskeli asubuhi na jioni wakati jua si kali.

Ningependa kununua vitu mtandaoni lakini kwa tahadhari sababu ni ni rahisi na huokoa wa muda unaweza kulinganisha bei na maoni ya mateja vitu huletwa mpaka ulipo Lakini ningekua makini na uhalisia wa muuzaji ubora wabidhaa njia salama ya malipo Hapa kenya watu wengi hutumia majukua kama jumia kilimola na mitandao ya kijamii.

Nimeshawai kununua tikiti za Tukio kwa mfano tamasha la muziki Mchezo wa mpira, onyesho Ningependelea kununua matandaoni kwa sababu ni rahisi na inaepusha foleni lakini ningehakikisha tikiti ni halali na Tukio nilakuaminika.

Rangi yangu ya kupendezwa ni blue kwa sababu inawakilisha utulivu na amani inausishwa na mawazo na hekima inapendeza macho na inafaa karibu na kila mahali lakini pia ningependa kijani kwa sababu ya usiano wake na mazingira na afya ukiwa na mazingira ambayo ni kijani inafuraia inatuliza akili.

Ndiyo nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki sababu ningependa kusikiliza muziki wa moja kwa moja na vibao vya wapenzi wa muziki kuona wasanii wakionyesha vipaji vyao furaha na nguvu ya umati wa watu mazingira ya starehe na urahisi wa kuondoa msongo wa mawazo Ningependelea zaidi tamasha lililo na muziki mchanganyiko kama pop, jazz au muziki wa kienyeji.

Nimeona manthari nzuri sana. Baadhi ya manthari nigeupenda ni machoyo na mapumuziko ya jua. Asa kwenye mlima na pwani. Bahari yenye mawimbi safi ikiguza ufukwe na mchanga mweupe. Msitu yenye miti mirefu na upepo wa asili. Manthari ya theluidi. Ikiwa na milima na miti inayofunika theluji. Manthari haya huwa na amani na faraja ya ndani. Na mara nyingi ufanya mtu kusahau msongo wa mawazo.

Napenda kuandika kwa kompyuta. Sababu ni, ni rahisi na haraka kuliko kuandika kwa mkono. Na pia inarahisisha kurekebisha makosa na pia ni mzuri kwa kuambathi maandishi na kushirikisha wengine. Unaweza pia kutumia zana za kusaidia kuandika kama usahisaji wa maneno. Lakini pia ningependa kuandika kwa mkono, wakati mwingine. Hasa kwa kutunga diary, barua au michoro mingine midogo midogo. Kwa sababu inahisi binafsi na za kipekee.

Tabia ambayo inachukiza ikua kwa ubinafsi ni udanganyifu Kwa sababu udanganyifu unaharibu uaminifu na ufanya mambo kuwa magumu ubinafsi mkubwa unakosa huruma kuingine na huzuia mshikamano na pia kusema kitu kinyume na kufanya kingine pia ni frustrating na kuchelewa kila mara bila sababu nazwa kuchosha Kwa upande mwingine umilivu uaminifu na huruma ni tabia zinazovutia sana.

Ningependa kujifunza luga nyingi ila kuna japani Ini luga enye tamaduni tajiri na historia kuvutia Inasedia kuwelewa fasihi, anime na sana za kienyeji Pia inafunga fursa za kazi na usafirishaji na pia ningependa kujifunza kihispania na kichina Kwa sababu ni luga nyingi zinazo zungumzwa duniani na zinafaida kubwa kibiashara na kitamaduni.

Nyama ninayoipenda sana ni kuku sababu ni rahisi kupika na latha yake nzuri inaweza kupikwa kwa njia nyingi kukaangwa, kuchemshwa au kuungua ni chanzo kizuri cha protein Lakini pia ningefurahia samaki hasa kwenye chakula cha baharini Kwa sababu ni nyepesi na yenye afya njema.

Napenda sana kula mchanganyiko kilicho laini na rahisi jioni. Kwa mfano, tukiangalia wali na samaki rahisi, lakini lishe kamili. Tukiangalia pia mboga, mboga za kijani kwa afya na ladha, na supu au mchuzi wa mboga, inapumzika tumbo baada ya siku mrefu. Sababu ni, jioni ni muda kupumzika na kufurahia chakula baada ya shughuli.

Ninge, nigefuata mfereji wa tv unaotoa mchanganyiko wa burudani na elimu. Kwa mfano, national geographic, kwa sababu hujifunza mambo mapya kuhusu sayansi, wanyama na dunia na pia tukiangalia BBC, ama pia CNN kwa kupata habari za dunia na mitindo ya kisasa Ningependelea pia mfululizo wa documentary, au vipindi vya asili, kwa sababu ni vya kuvutia na vya kujifunza.

Ningeshugulukia wateja kwa njia ifuatayo. Kwa kwanza ni kusikiliza kwa makini Kwanza kuelewa tatizo au ombi la mteja bila kukata tama Pili ni kuonyesha heshima na uvumilivu. Hata mteja akiwa na hasira kuendelea kuwa mkarimu na mnyenyekevu na tatu ni kutoa suluhisho kwa haraka na kwa wazi kueleza hatua za tatizo, muda wa suluhisho na chaguzi zinazowezekana. Kwa kifupi uvumilivu, heshima na haraka ni siri ya kushughulikia wateja vizuri.

Ningetumia teknolojia sauti mara kwa mara kwa mfano kurekodi sauti kwa ajili ya mafunzo na pia podcasts kwangazia kwa msaidizi wa sauti Hili kufanya kazi ya haraka kufanya simu za mtandao bila kuandika meseji teknolojia ya sauti ni raisi na pia inasaidia kuokoa muda na niya kufuraisha.

Napata abari kutoka kwenye vyanzo mbali mbali ili kuakikisha zinakamilika na nisa kuwaminika Tukiangalia katika mtandao ya abari kwa televisheni kuna BBC na CNN na pia Citizen TV na radio kuna Kiss FM, kuna radio taifa na katika mitandao ni ya kijamii kuna Twitter ama pia X na kuna Instagram kuna Facebook kwa habari za haraka lakini naangalia uhalili wake Magazeti na jarida, kuna rafiki na wa ma rafiki wakazi pia Kwa hiyo, changanya vyanzo vingi ili kupata picha kamili ni muhimu.

Mtu aliye nifunza mambo muhimu sana katika hii maisha ni mwalimu wangu pia mtu wa familia. Sababu ni waliweza kunieleza maana ya uaminifu, bidii na uvumilivu. Walinifundisha maadili ya msingi kama kusaidia wengine kuheshimu na pia kushirikiana na wengine. Pia walinisaidia kujifunza ujuzi muhimu wanaoni siya njia ya maisha yenye mafanikio. Kwa wengi, mzazi, mpenzi wa karibu, pia mwalimu bora, ndiye aliyekuwa na ushawishi mkubwa.

Kumbukumbu zangu za shule ni mingi na zenye pia furaha Baadhi ni kama shughuli za michezo ya kucheza na wenzangu na kushindana kwa furaha Pia kuna walimu wazuri walioweza kueleza masomo kwa njia ya kuvutia na ya kirafiki shughuli za sanaa na sanaa za mikono kuunda vitu kama na kuona ubunifu wangu Kumbukumbu hizi mara nyingi hufanya shule kuwa sehemu ya furaha na kujifunza kwa pamoja.

Napiga picha mara kwa mara lakini si kila siku ili kufanya kumbukumbu za matukio maalum kama likizo, sherehe au safari pia kushirikisha picha na familia na marafiki. Kuandika na kurekodi maisha kila siku kwa mtindo wa kisanii, pia wakati mwengine kuchunguza uchokoraji au mandhari ya kwa picha. Kwa kawaida ningependa picha wakati kuna jambo la kufurahisha au la kipekee kuliko tu siku tu moja.

Napenda mahali palipo tulivu na penye mazingira ya asili Ukiangalia mahali kama karibu na miti, bustani au milima pia mahali penye hewa safi na nafasi ya kutafakari sababu ni kuamba maeneo ya ena hiyo ujipunguza msongo wa mawazo Utowa amani kwa akili usaidia mtu kujitambua na kupumzika.

Ningefanya kazi ya ushirikana kwa njia ya wazi, heshima na uwazi, hivi ndivyo ningefanya kuheshimu tofauti kukubali mitazamo, uzoefu na tamaduni tofauti kama nguvu, si udhaifu, kuwasiliana kwa uwazi kuweka malengo wazi, majukumu ya kila mtu na muda wa kazi kutoa mchango wangu kamulifu, kufanya kazi kwa bidii kwenye jukumu langu na kusaidia wengine inapoitajika.

Kusherehekea siku yangu kuu naisherehekea kwa njia ya maana, kama kukaa na familia na pia marafiki, kuandaa chakula maalumu, kushukuru na kutafakari, muziki na pia burudani ndogo ndogo, kupiga picha kwa kumbu kumbu, wakati mwingine kusaidia wengine au kutoa zawadi ndogo Singewezeka kwa shinikizo kubwa, ningelenga furaha, amani na kuwa pamoja.

Napenda mwezi wa disemba sababu ni mwezi wa sherehe na furaha Kwa mfano ni krismasi, mwaka mpya na pia kusherehekea mafanikio ya mwaka watu huwa na mood ya furaha na kutoa zawadi na pia ni wakati mzuri wakupumzika na kuwa na familia Lakini pia nigefurahia mwezi wa juni na julai wakati wa likizo za shule na pia baridi mzuri kwenye sehemu za milima.

Nina kampuni nne ambazo naziaminia ya kwanza ni OpenAI kwa sababu inalenga kutumia teknolojia ya AI kwa usalama na manufaa ya binadamu. Pili ni Microsoft kwa mfungo wa ofisi na huduma mtandaoni unaojali usalama na ufanisi. Tatu ni Apple kwa bidhaa zenye ubora na usalama wa data wa mtumiaji. Nne ya mwisho ni Google kwa upatikanaji wa maarifa na huduma rahisi lakini pia naangalia ulinzi wa data.

Ningependa sana kutazama michezo kwa sababu inanipa burudani bila kuchoka sana naweza kufurahia ushindani na mbinu za wachezaji na pia ni raisi kutazama na marafiki na pia familia inaleta hisia na furaha na hasa timu ninayo ipenda ikishinda lakini pia ningefurahia kucheza michezo nye pesi kama kukimbia na pia kuendesha baiskeli kwa afya.

Ndiyo napenda maua sana kwa sababu yanatoa uzuri na utulivu wa macho Harufu yake huleta amani na hisia nzuri Yanawakilisha upendo, furaha na matumaini pia hufanya mazingira yaonekane yenyu uhai Ningependa zaidi waridi na maua ya porini Kwa sababu ni rahisi lakini yana mvuto wa kipekee.

Napendelea kuwasiliana kwa njia wazi, heshima na inayoeleweka ningechagua kulingana na hali mazungumzo ya ana kwa ana ujumbe na pia meseji au baruapepe simu na pia sauti muhimu zaidi kwangu ingekuwa kusikiliza kwa makini, kujielekeza kwa uwaminifu kuheshimu hisia na mitazama ya wengine.

Nigependalea mkato wangano kamili Yaani sababu ni, ni bora kiafia linanyuzi la lishe na proteini linawaza kutumika kwa chakula chuchote Iwe sandwichi iwe toast au pamoja na supu pia ladha yake ni nyepesi lakini yenye kuridhisha ni rahisi kulichanganya na viambatao tafauti kama siagi, ibini au pia mboga. Lakini pia ningefurahiya mkate wa white bread Mara kwa mara hasa ukiangua unakuwa fresh kutoka bakery.

Ningeshugulikia kazi za dharura kwa utulivu, kwa haraka na kwa mpangilio, kwanza kutatua tatizo la haraka Pili ni kueka kipaumbele, tatu ni kusikiliza na kuwasiliana kwa uwazi Nne ni kuchukua hatua haraka lakini salama, kufuatilia na kuthamini, kusalia mtulivu, kwa kifupi uvumilivu na mpangilio na haraka ndizo siri na kushugulikia dharura za ufanisi.

Kinachonipa motisha kazi ni kingekuwa mchanganyiko wa mafanikio binafsi kuthaminiwa na kuona matokeo ya kazi yangu Kwanza nikuthaminiwa au pia kupongezwa Mafanikio ya kazi kuwa na mabadiliko mazuri Pia kuna kazi ngumu na hufanya nihusi kufanya kitu cha maana na kujifunza zaidi mazingira mazuri na kazi.

Napenda filamu zenye mchanganyiko wa burudani na fikra. Baadhi ya aina ninazozipenda ni kama action kwa msisimuko na sherehe ya tukio Pia napenda dokumentari kujifunza mambo mapya kuhusu dunia, wanyama au pia historia na ukiangalia katika comedy kwa kucheka na kupumzika baada ya siku ndefu na sababu ninazoona filamu hizi na nazipenda, filamu huleta burudani na ufahamu Pia ni njia nzuri ya kupumzika na kufurahia wakati binafsi na familia.

Ndiyo, mi ni mtu ubunifu kwa sababu napenda kufikiria mawazo mapia na njia tofauti ya kufanya mambo Pia ningeweza kututua matatizo kwa mbinu zisizo za kawaida. Ubunifu hunisadia kujieleza na kuboresha kazi yangu. Lakini pia mimi naaminia ubunifu huimarika kwa kujifunza, kufanya mazoezi na kushirikiana na wengine.

Nalala kati ya saa moja hadi saa mbili kwa usiku Kwa sababu inasaidia mwili na akili kupumzika vizuri Hoongeza umakini na nguvu kazini hupunguza msongo wa mawazo Lakini kuna siku ningelala masaa machache nikibana kazi na siku za mapumziko Ningejiongeza kidogo.

Mafanikio yangu kazini yangekuwa ya kuweza kusaidia watu kwa ufanisi na kuleta matokeo chanya kusaidia wateja au kutatua matatizo, kuona tatizo limekwisha na wateja kuridhika kukamilisha miradi ngumu kwa wakati, kuboresha mfumo pata shukrani ama pia pongezi kutoka kwa wateja, kujifunza ujuzi mpya Kwa kifupi mafanikio kazini hujumuisha kaa kufanya kazi kwa bidii usaidie wengine na kuona matokeo chanya.

Napenda vipindi vya televisheni vinavyo jumuisha burudani na elimu Tukiangalia katika documentaries kujifunza kuhusu wanyama sayansi na dunia na mfululizo wa komedy kupumzika na kufurahia hadithi tukiangalia katika mchezo ni kufurahia usha ushindani na msisimko sababu ni vipindi hivi hutoa burudani elimu na msisimuko huongeza ufahamu na mtazamo mpya.

Kuwa kiongozi mzuri unafaa kuwa na uadilifu uwezo wa kusikiliza maono ya mwelekeo uwezo wa kuwasiliana vizuri Pia unafaa kuwa na huruma na uelewe kuelewa changamoto za watu wake na kuwajali si kuamuru tu uamuzi wa uwajibikaji na kuwa mfano bora kwa kifupi kiongozi bora huongoza watu kwa mfano si kwa hofu.

Mtaa una amani na utulivu hakuna kelele nyingi majirani wenye ushirikiano kusaidiana kusalimiana pia usalama kuhisi uko uhuru kutembea bila hofu na huduma karibu kuna duka ambayo iko hapa nje kituo cha afya pia iko na pia usafiri upo karibu mazingira safi Kuna hewa safi na barabara nadhifu mtaa mzuri hufanya mtu ajisikie nyumbani na mwenye furaha.

Napenda hali ya hewa ya wastani, yani joto la kati, si kali sana wala baridi kupita kiasi, na pia upepo mwanana unao burudisha Mvua nyepesi mara kwa mara hasa jioni au usiku, hali ya hewa hii inafanya uwe raisi kufanya shuguli za kila siku, upunguza uchovu na msongo wa mawazo.

Napenda kuenda madukani asubuhi kwa sababu maduka huwa haya jajaa watu wengi bidhaa nyingi huwa bado mpya unaweza kufanya manunuzi kwa utulivu bila haraka na inanipa muda siku nzima baada ya shuguli nyingine Lakini wakati mwingine ningekuenda jioni kama kuna jambo la dharura.

Ndiyo nahifadhi kwa usalama na uangalifu ili isipotee mpangilio vizuri ili ipatikane kwa virahisi kama vile hati muhimu vyeti mitaba nyaraka na za kazi kumbukumbu za kipekee kama picha barua vitu vya hisia kama zawadi na taarifa za muhimu na usiri.

Nimeweka malengo ya kila mwezi, kazini kwa njia iliyowazi na inayonibunika Nikukagua mwezi uliopita, kueka vipau mbele vichache, kuyafanya malengo yawe smart, specific, measurable, achievement, relevant, time-bounded Kuyagawanya katika hatua ndogo ndogo, kuandika na kufuatilia maendeleo kujithamini mwisho wa mwezi Kwa kifupi malengo ya wazi, inaleta maendeleo.

Ningependelea kuandika kwa sababu kuandika kuna nipa muda wa kufikiria vizuri kabla ya kujieleza na pia ni raisi kupanga mawazo na kuyaweka kwa mapangilio Naweza kurekebisha maneno bila shinikizo na inafaa kwa mawazo marefu au ya kina Lakini pia ningefurahia kuongea kwa mazungumzo ya kirafiki au mambo yanayoitaji majibu ya haraka.

Ningependa kutumia video kwa mwasiliano lakini kutumia video kazini mikutano ya mbali mahojiano na familia mwarafiki kuona uso uwangeza ukaribu na kwa mafunzo video usaidia kuwelewa vizuri kuliko mandishi lakini pia ningependelewa ujumbe Wasimu kwa mambo madugo madugo na ya raka kWakafupi video ni nzuri kwa mambo muhimu lakini silazima kila wakati.

Wakati wa mgogoro na mtu nigijitahidi kushugulikia kwa utulivu na busara. Kutulia kwanza ili kwepuka sira kusikiliza upande wa mwenzangu kuelewa anachohisi na kujieleza kwa heshima kusema hisia zangu bila kulaumu kutafuta ya suluisho si mshindi Kujadili nini kifanyike ili itateza lisiendelea kukubali makosa pali ya napokuo epu kuomba msamaa ikiwa namekosewa kuchukua muda ikiwa ni lazima.

Wakati wa likizo, nilijistawisha kwa kuchanganya mapumziko, kujifunza na kujitunza Ningefanya mambo kama kupumzika vizuri, kulala vya kutosha na kupunguza presha ya kazi kusoma vitabu, ama kusikiliza podcast, kuongeza maarifa bila shinikizo kuwa karibu na mazingira ya asili, kujitunza kiakili, kutumia muda na familia na kufanya hobby.

Ningefanya mambo kadhaa ili kulinda mazingira lakini kwanza kabisa ni kupunguza taka Pili ni kutumia nishati kwa uangalifu Tatu na ni muhimu sana ni kupanda mti kutumia maji kwa busara, kuchagua usafiri rafiki ya mazingira, kusambaza elimu Kwa kifupi hatua ndogo za kila siku zimeweza kuleta mabadiliko makubwa kwa mazingira.

Hekima niliojifunza maishani ingekuwa kwamba uvumilivu, bidii na kujifunza kutokana na makosa ni muhimu sana Baadhi ya hekima ni kusikiliza kabla ya kuongea kukubali makosa na kujifunza, kujali wengine na kushirikiana, kushughulikia changamoto za utulivu, kuitambua na kudumuisha ndoto hizi zinafanya maisha kuwa rahisi, yenye maana na yenye furaha zaidi.

Ningependelea kutazama video mtandaoni kwenye majukwaa yanayojulikana yenye maudhui nzuri kama vile youtube Kwa mafunzo burudani, vlogs, netflix, kwa mfululizo wa filamu na vipindi ya burudani social media kama instagram, tiktok, video fupiza burudani au maarifa sababu ni hutoa burudani na elimu wakati pamoja.

Nalenga kunywa maji takribani lita mbili za maji kwa siku sababu husaidia mwili kushughulikia kazi zake vizuri kama kwa mfano ni moyo, figo uongeza nguvu na umakini kazini husaidia kusafisha sumu mwilini inasaidia kulinda ngozi na afya ya jumla.

Ndiyo nanunua bidhaa kutumia simu kwa sababu ni rahisi na haraka hasa vitu vidogo kama baadhi za kila siku uokowa muda kutembea kuenda maduka, unaeza kulipa na kufuatilia ununuzi mtandaoni na inafaa kwa kulipia huduma kama tikiti, chakula lakini bado ningetaka kuona ama niguze bidhaa muhimu kabla ya kununua kama nguo ama vifaa vya elektroniki.

Kumbukumbu yangu nzuri zaidi ya utotoni ni kucheza na marafiki jioni. Hasa baada ya mvua kunyesha, ardhi ikiwa na bado na unyevunyevu. Tukicheza mpira wa plastiki na pia kurusha karata. Huku wazazi wakituita kurudi nyumbani giza linapoanza kuingia. Na kisha baadaye, tunakula chakula cha moto, tukicheka na kusumuliwa hadithi. Ila hali ya amani na furaha isiyokuwa na wasiwasi.

Napenda sana kukunywa maziwa hasa asubuhi maziwa moto na chai au hata peke yake Hii inanipa nguvu na hunifanya nijisikie nimeshiba mapema na pia katika nyakati nimengechagua maziwa baridi hasa siku za joto asanti.

Ndiyo, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa kiwango cha kuelewana katika sera, maendeleo, haki na mustakabali wa nchi mazungumzo ya aina hiyo yanaweza kuwa ya kujenga na kufungua akili Lakini sipendi sana siasa za ugomvi, matusi, au upande mmoja wa kushinda mwingine bila kusikilizana.

Napenda zaidi kupaka rangi kuliko kuchora Kwanzia mwanzo inanituliza akili na hunisaidia kupunguza mawazo haswa nikitumia rangi za asili kama kijani bluu au kahawia Si lazima kazi ya kitaalamu hata ya kuchora vitu rahisi au kupaka kwenye kitabu cha rangi kinatosha kunipa furaha.

Chakula ni nachokula mara nyingi mchana ni chakula raisi na kinachoshibisha mzuri Mara nyingi ni ugali na mboga kama sukuma au pia kabiji Nikiambatanisha na maragwe, ndengu au nyama kidogo Wakati mwingine hasa nikiwa kazini Nina haraka ningechagua wali na maragwe au pia chapati na maragwe.

Kuamka mapema hunipa utulivu wa asubuhi, hewa safi muda kupanga siku na kufanya mambo bila haraka na pia kufanya ina nifanya nijisikie mwenye nidhamu zaidi Lakini ukweli ni kwamba hilo huenda sambamba na kulala mapema Nikichelewa kulala kuamka najua uwa ngumu.

Kila asubuhi nikiamka, hujinyoosha kidogo kitandani, kisha, nasali, au kutulia kwa dakika chache. Nikijiandaa kiakili kwa siku. Baadae, ninaosha uso, ninapiga mswaki, alafu ninakunywa maji kabla ya chai au kufungwa kinywa chepesi. Kabla ya kutoka na kuanza kazi, huwa naangalia ratiba ya siku ili nijue nitafanya nini kwa mpangilio gani?